Keki ninayoipenda zaidi ni keki ya povu au mayai. Katika keki hizi, hazina mafuta, ndo sababu nazipenda sana. Na kama zina mafuta, basi mafuta ni kidogo sana na hutegemea povu la yai lililopigwa. Kama lile wazungu wayai, ile ya ndani. Ili ikipigwa iwe nyeupe na iipe wepesi wake. Kwa mfano kuna ile keki ambayo huitwa keki ya malaika inatengenezwa tu kwa wazungu wa yai, ile wazungu wa yai wa ndani. Inatumia sukari na unga, ni nyepesi na haina mafuta kabisa. Na ndio sababu sana napenda hizo keki. Kwa sababu keki hazina mafuta zikona ladha ya kukula, unafurahia kukula bila kusikia kichefu chefu bila kusikia kutapika. Katika hizo tu keki ya mayai ama keki ya pofu, kuna zile keki zingine zinaitangwa bisikiti ya sponchi. Yunona, hutumia mayai yote yaliyopigwa. Unaona, lakini haitumi mafuta sana. Hizi keki zote za povu au mayai, hazinanga mafuta. Na ndio sababu ya mimi kuzipenda zaidi na zaidi. Na nitaenda kuzipenda na nitaendelea kuzipenda na zaidi na zaidi.

Mahali ninapopenda kutazama video katika mtandao, napenda sana TikTok kwa sababu unaeza pata iyo nini yake, iyo video yake inakueleza vitu muhimu sana kwa mda mchache. Napeda sana tena YouTube wakati unaposikiza mambo yanayokujenga kifedha, kielimu, ndo ukue unaeza fuatilia maisha ama vile ya kujikuza kimaisha pia. Mara nyingine naeza angalia vitu za Facebook kidogo niangalie hizo wameweka katika uko Facebook nisome kitu moja mbili tatu. Lakini hile inayo sahii ongoza sana ni TikTok kwa sababu huo mtandao umetanda sana. Ni mtandao unaokupa ruhusa ya kuweka video yako kwa dakika ambazo unazozitaka. Na unaeza itaji mda mchache sana kueneza ujumbe wa maana sana. Ndio maana unapata watu wengi wanaupenda kwa sababu ni mda mchache unaotumika lakini yale mambo yanaopitizwa kwatika io mtandao diyo mengi na ya maana sana.

Swali nzuri sana hili, vitisho vya kimitandao vipo, kabisa vipo, sana, sana, sana. Na kujiepusha kutokana na hizi vitisho vya kimitandao unahitaji ukuwe mtu ambaye hauingililii maisha ya wenzako. Haushughuliki sana ama hautusi wenzako katika mitandao. Kwa maanake mahali unaanza kutusi mwenzako ndio wananza kukufuata. Vitisho vinanza hapo, heshima inakatika hapo. Usiweke maisha yako sana katika mitandao kwa sababu wale ambao wanaoona maisha yako huko. Ndiyo tu watakuja kukuwa maadui zako. Na kulingana na mimi vile nafanya hivi najiheshimu kwanza. Nikingia katika mtandao najua kila mtu ako na haki ya kueleza ama kuweka katika mtandao kile anacho dhani ni kizuri kulingana na yeye so mimi kama mimi sina haki ya kumkosoa ama kumtusi mtu kwa njia mbaya kumkosoa mtu si mbaya naweza mkosoa lakini kwa njia inayofaa. Kuepuka mambo kama haya ya kutishiwa maisha unafikiria wewe. Unanirekebisha kama nani nitakufuata hizo vitu zote. La pili ni kujiheshimu kama mimi ninachokiweka pale kina maadili mema kinafunza nini kinaelemisha nini. Ni nani na nani anayekiona ambacho nilichokiweka pale kuna wazazi kwa mitandao kuna watoto kwa mitandao kuna dada na kaka wenzangu katika zile mitandao So vitisho hazikosi kabisa so tunahitaji tu tukuwe makini sana vile tunavyofuatilia mitandao zetu. Ndio hizi vitisho tutapunguza. Zile vitu tunazoweka kwa mitandao zetu tutapunguza tena zaidi vitisho.

Harufu ninayo ipenda ni harufu ya chakula ambacho kinaitwa pizza. Chakula icho kina ladha mzuri. Mara ya kwanza kukila. Jamani nilikula, nikarudia tena na nikarudia tena. Nakumbuka mara ya kwanza ambapo nilipata kusikia harufu yake, niliipenda. Marake sikuwai kuwa nimeonja. But ile wakati nilionja tu na nikasikia harufu yake. Pizza nayo imekua chakula kitamu. Inanikumbusha wakati wangu wa kwanza kupelekwa mahali na mpenzio, mkakule chakula, mkanjivijaji. Ilikuwa mara kwanza kuikula hasa nikiisikia ama nikisikia harufu ya pizza. Mimi nafurai sana inanikumbusha mpenzi wangu wa kwanza. Na nnapenda sana kupata iyo harufu mara kwa mara kwa sababu inanikumusha chakula changu cha kwanza ambacho kilinifuraisha nikiwa na mpenzi wangu wa kwanza ambaye pia alinifuraisha saana.